Nikipi kinacho kufanya ufurahi sana. Kile ambacho kinanifanya nifurahi sana mimi. Nikuwa pamoja na familia yangu na wapenda familia yangu sana maana wao ndio wanao nishikilia ninapo kuwa katika nyakati ngumu. Changamoto zinapo tokea ni familia yangu wanao nishikilia So kile kinacho nifurahisha katika kila kitu nikuu. Wanao kila wakati. Napo waona. Ninapo ona wamefurahi pia mimi nafurahi sana. Mwanzo hakuna kitu kizuri kama kuwa na familia yako vile vile chakula kitamu ni kitu pia kinachofanya niwe na furaha nikipata chakula kitamu nimepikiwa pale. Mimi hufurahia ninapokula chakula kitamu kama ugali kwa samaki. Wali kwa nyama mi hufurahia sana. Kitu kingine ni michezo, ninapojihusisha katika michezo na marafiki zangu. Hiyo hicho ni kitu ambacho hunitia furaha sana maana. Ninapata kukua nao karibu nami nyakati mingi. Marafiki zangu pia ni watu wazuri wanaonishikilia katika shida. Pia mi hufurahia sana ninapo kuwa nao.

Unapiga picha mara ngapi? Mimi kwa siku napiga picha mara moja ama mara mbili. Ninapo kuwa na marafiki zangu, ninapiga picha zaidi ya tano ama zaidi ya kumi. Ninapo kuwa pia na familia napiga picha mingi zaidi ya kumi ama kumi na tano ya makumbusho. Hizo ni vitu ambazo hunifuraisha sana, nikiwa na picha ya wale ni wapendao karibu. Ili wakati mwingine ninapo jihisi kwamba wakoumbali, ninaeza funguwa picha zao, tukiwa nao, ninaeza kuangalia na burudika.

Unafanya nini kueka afya nzuri. Kile ambacho nafanya kueka afya nzuri. Kitu chakuanza ni kula chakula chenye afya alafu chakula hicho chenye afya lazima. Pia ukioshe kabla haujaanza kupika kama ni matunda lazima uoshe kabla hauja kata ili ule. Kitu kingine ni mazoezi, lazima pia uzoeshe mwili kufanya mazoezi ili iyeze kuwa katika kiwango ambacho inaweza pigana na magonjwa ya kida. Lazima ukue umepiga zoezi ili kueka mwili katika afia nzuri. Kitu kingine lazima unywe maji nyingi na maji safi yalio tibiwa ama yalio angaliwa ayana viini ndani yake. Lazima pia unapojihisi umeugua unatafuta daktari anakueleza dawa ambazo utatumia iliweze kupata afya njema. Pia lazima uwepukane na vitu kama baridi kunyeshewa. Vitu kama maji chafu yatakupa marathi lazima ulale ndani ya neti ili usipate kuambukizwa malaria na mbu.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa nayoipenda ni hile ambayo ya utulivu. Pasipo na jua, pasipo na mvua, pasipo na upepo mkali, ile hali enye utulivu, kwa kivuli chini ya mti. Napenda hali hiyo sana maana, ninapata nafasi ya kukaa chini na kujizugumzia. Napata nafasi ya kupanga mambo yangu pasipo kusumbuliwa na kitu chochote. Napata hewa safi katika hali hiyo, pasipokuwa na kelele mingi, napata kusikiza ndege wa angani, napenda hali hiyo sana.

Je unapenda kuenda pwani ndio katika kazi yangu ya kila siku unapata wiki inapoisha nimechoka sana na hitaji mahali nitaenda nipate kustarehe mahali kama pwani nipate kuogelea nipate kukula nazi napenda kuenda puwani sana napenda kuogelea napenda kupata samaki wale wabaharini wakubwa wale ambao nakula ni watamu sana nimepikiwa pale pwani. Napata kula wali, napata kula mahamri, napata kufurahia lugha za watu wengine, napata kufurahia uzuri wa watu wengine, napenda kuenda pwani sana kwa sababu nastareheka.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Napenda zote, lakini nikiulizwa moja, ningependa kusoma habari mtandaoni kwa kuwa. Gazeti ikona habari ndiyo, lakini habari za gazeti sizipati kwa ukamilivu. Kwa sababu muandishi ama mchapishaji, lazima aweke maneno kwa ufupi ili iweze kutolea katika uchapishaji wa gazeti, ueze kutoshea. Vile vile mtandaoni pale muandishi akona uwezo wa kueka kila kitu kutoka ilivyo anza mbaka ilivyo isha. Alafu mtandaoni pia ni rahisi kupata kile ni nacho hitaji. Kama na hitaji mchezo nitaandika michezo na itaniletea michezo. Kama na hitaji siyasa, kama na hitaji mafunzo ya kupika, kama na hitaji kila kitu na cho hitaji nitapata mtandaoni. Lakini kila kitu na cho hitaji siyezi ipata gazetini. Lakini bado napenda kusoma gazeti.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi. Wakati wa siku nayofanya kazi vizuri zaidi ni hasubui. Unapata hasubui ni pale ambapo akili haina mambo mengi ndio nimetoka kuamuka. Sijakutana na matatizo mengi sijagombana na mtu akili iko na amani mwili uko na amani yani ninaeza fikiria sana wakati ule naweza fanya kazi vizuri kushinda wakati wowote wakati wa mchana ambapo jua imewaka. Nimeanza kuwa na uchovu wakati wa jioni pia niko na uchovu wa siku mzima nimefanya kazi. Lakini wakati wa asubuhi sina uchovu nimetoka kulala nimepumzika. Nitafanya kazi zaidi na vizuri asubuhi.

Unasherekea sikukuu vipi Okay inategemea ni sikukuu ipi kwanza. Kuna sikukuu ile ya disemba ile naisherekea sikukuu zote nazisherekea kwa kupika chakula kizuri. Kwa kuisherekea na familia palepale sitaenda kazini wala familia hawaataenda kazini tutakuwa pamoja ili tupate kula chakula kizuri pamoja maana sikukuu ni wakati wa kuwa na familia na kusherekea pamoja na kuwa na furaha na kuonyesha upendo kwa majirani kwa kila mtu So familia mnakula pale, mnachinja mbuzi ama, mnachinja kuku, mnapika nyama, mnapika mchele, mnapika chapati, mnafuraia, mnakula na familia katika siku kuu vile vile mnafanya kupata ombi pamoja. Hivyo ndivyo ninavofurahia siku kuu na familia yangu Muzika.

Je unasaidia jamii yako vipi jamii yangu nawasaidia kwa kuwapa kwa kutokea katika michango wanayoniita kama ni michango ya shule wanataka kupeleka mtoto shule unachangia katika michango hiyo kama ni usafi jamii wameitana wamesema ni siku ya kusafisha mazingira. Nitawaunga mkono nitakuwa nao tusafishe mazingira kama ni mmoja wao ako hospitalini nitakuwa pale na wenzangu tumtembelee tumpelekee chakula. Kama ni mtu anataka usaidizi wangu katika jamii nitawapa usaidizi wangu. Pia kusaidia kwa kuleta amani ili watu wasigombane wala kupigana.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki kwa kuwa mimi mwenyewe ni mpenda muziki sana. Muziki ni dawa ya roho pale unapojihisi roho imesumbuka unajihisi hauko vizuri una changamoto mbalimbali za maisha, unapenda kusikiza muziki. Unaweza chukuwa chombo cha muziki pia unaweza jitengenezea muziki kwa chombo kama vile gitaa. Ama ukiwa na chombo kama vile darama unawezapiga pale utengeneze muziki ili upate kufurahia wewe na walio karibu na wewe kwa wakati huo So kupiga chombo cha muziki ni kitu ambacho nayapenda sana na ningeweza kusomea kupiga chombo cha muziki ningesomea kupiga gitaa. Napenda sana sauti inayotolewa kwa gitaa inapopigwa kwa ustaarabu.

Unapenda kutembea wapi? Mimi napenda kutembea mahali palipo na misitu, palipo na miti, palipo na utulivu, mahali palipo na hewa safi. Hakuna mahali kumechafuliwa, hewa, wala, mazingira. Napenda kutembelea mahali kama pale, mahali ambapo nitaona ndege. Mahali ambapo naweza ona wanyama mahali ambapo naweza ona miti, naweza ona mimea. Napenda kutembea mahali hapo sana maana kuna utulivu. Unaweza tulia na uweze kupata kupumzisha akili kutokana na changamoto za kila siku za maisha pia mahali napenda kutembea ni nyumbani kwa wazazi ambapo unaweza pata nimemaliza kama miezi kadhaa sijaenda nyumbani ikifika mahali nimepata nafasi kazini napenda kutembea nyumbani ili niweze kukutana na wapendwa wangu, wazazi wangu na ndugu zangu.

Napenda chai ya ama kahawa. Napenda chai lakini pia bado napenda kahawa. Kwa kuwa chai mimi ni mpenda maziwa sana. Napenda kukunywa maziwa. Ambapo nikipata chai nzito yenye maziwa. Mimi hufurahia sana kwanza napoiteremsha kwa mkate. So vile vile nikipata kahawa, kahawa pia hua tamu wakati ambapo mna baridi sana alafu vile vile changamoto za kahawa nikua inamaliza usingizi So wakati ambapo kuna baridi pia naeza kunywa chai, naeza kunywa kahawa, ile yenye iko.

Unatumia njia gani ya kusafiri kila siku? Kwa kusafiri kwangu kila siku napenda kutumia matatu ama gari la abiria ama basi. Kwa kuwa hizo ni hazina haulipi fedha mingi, haulipi fea mingi kwa kusafiri kwako, unalipa tu pesa kidogo. Lakini kama hakuna matatu na mahali nasafiri sio mbali naeza tembea mguu. Lakini kama ni mbali kidogo naeza tumia pia pikipiki. Kwa sababu pikipiki pia ni njia nyingine ya kusafiri pikipiki ni ndogo inaeza pita pahali popote. Njia nyingine kama naenda mbali na nataka kusevu, nataka kufika mapema. Nitatumia ndege pale, nitakata tiketi yangu. Nitaingia pale, nitaingia kwenye ndege pia, nitafika pale kwa wakati. Napotaka kuvuka boda, nitatumia baharei ambapo nitatumia meli. Ama nitatumia feli, kuvuka kwenda upande mwingine.

Je, unavaa miwani? Ndiyo navaa miwani, lakini sio kwamba ati nina shida ya macho. Mimi huwa sivai miwani kwa kazi yangu za kila siku, lakini kuna wakati ambapo ninatoka, ninataka kuenda kula, chakula, maybe, ama ninasafiri. Kuna zile miwani ambazo ni za kustarehe, ambazo ninavaa, lakini miwani za hospitali, la, mimi huwa sivai.

Programu gani ya simu hutumika kila siku? Programu gani ya simu hutumika kila siku? Programu za simu ambazo zinatumika kila siku ni programu kama Facebook, TikTok na YouTube. Hizo ni mitandao za kijami ambazo watu hutumia kila siku ili kupata habari, ili kujiburudisha, ili kueka hisia zao katika mitandao za kijami, ili kuona wapendwa wao. So hizo ndio programu zinazotumika katika Kenya kila siku ama katika dunia ya kila siku. Programu zingine ni kama Bibilia, zingine ni kama Ramani. Hizo ni programu zingine ambazo hutumika kila siku hili kujua mahali unaenda ama zinasaidia binadamu katika hali ya kila siku. Kuna pia programu za kutuma na kupokea pesa kwa moja kwa mwingine hizo ndio programu hutumika kila siku.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? La, mimi ni mtu ambaye nina kazi yangu ya kila siku ninayoifanya. Unapata kila siku nikona kazi pale ambapo sina nafasi ya kuwa mtandaoni na kueka picha zangu mtandaoni. Lakini wakati ninapopata nafasi siku za weekendi, ninaweza jipiga picha pale nikiwa kanisani. Lakini nitaiweka katika WhatsApp yangu ama nitatumia familia yangu ama wapendwa wangu ili pia wao waeze kupata kuniona ama kupata picha zangu. Lakini mtandaoni, mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni.

Unapendelea shati au tisheti mimi kuangalia kwangu napendelea zote kwa kuwa wakati mwingine ninapendelea shati kwa kuwa uwezi vaa suti na tisheti so lazima uvae suti wakati napoenda kazi ninavaa shati na suti zangu ama ninapoenda katika function za muhimu lakini wakati ambapo nipo nyumbani ninapendelea kuvaa tisheti kwa kuwa tisheti ni rahisi kuvaa na rahisi kutoa na pia tisheti inakufanya uhisi uko haujabeba vitu mingi mwilini so napendelea zote.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni mchele. Napenda sana mchele ama wali kwa kuwa hicho ndicho chakula ambacho ni rahisi kupika. Unapata mchana inapofika ninapokipika mchana. Unapata pia napenda ninapokila kikiwa moto, pia ugali ni chakula ingine ambayo nayo. Kula mara nyingi mchana. Pia matunda ni chakula kingine pia ninachokula mara nyingi mchana.

Harufu gani unayoipenda sana? Harufu ninayoipendelea sana ni harufu ya chakula kizuri ambacho kimepikwa kwa ustaarabu na ustadi. Chakula ambacho kimeekwa mapochopocho kinanukia vizuri. Hiyo ni harufu ambayo inayonipendeza sana. Harufu nyingine inayonipendeza sana ni harufu ya marashi nzuri. Harufu ya marashi nzuri hunipendeza sana ni harufu nayoipenda. Kwa kuwa inaleta ile harufu nzuri karibu. Harufu nyingine ni harufu ya uwa. Pata uwa kama waridi inatoa harufu nzuri inayonukia. Hizo ni baadhi ya vitu ambazo zinanukia vizuri na harufu zake hunipendeza.

Unaweka neno siri salama vipi, neno siri salama unaliweka salama kwa kutopatia watu hilo ni nenosiri lako na ni wewe peke yako unahitaji kujua kwa kuwa ukipatia watu unajua sio kila mtu anayeaminika hata watu wa familia bado wanaeza kuja na kutumia neno siri lako ili kupata pesa zako neno siri lako unaliweka salama kwa kutopatia mtu yeyote.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi. Simu yangu zaidi naitumia kwa mawasiliano, pia naitumia katika programu za kikazi, na pia naitumia kwa kujiburudisha kidogo kwa kuona pale vichekesho, kwa kuona mpira, kwa kuona habari mtandaoni, pia natumia kwa kusikiza mziki na vitu zingine za mingi ambazo nazozipata katika simu yangu.

Uneenda hospitali mara ngapi kwa muaka kwa muaka naenda sijaenda hospitali kwa muaka hata mara moja kwa kuwa sija kuwa mgonjwa uneza pata muaka mwingine nimekua mgonjwa katikati ndo naeza enda hospitali lakini muaka nyingine unapata muaka imeisha hakuna hata siku moja nilikuwa mgonjwa sijaenda hospitali so kwa muaka inategemea lakini mara nyingi siendi hospitali hata mara moja kwa muaka.

Nani aliyekufundisha jambo muhimu. Wazazi wangu ndiyo walionifundisha jambo muhimu kwa watu wote kwa kuwa ndiyo walionilea kutoka niwe mchanga. Walinifunza kutembea walinifunza kula walinifunza uaminifu walinifunza kuenda kanisa hao ndio walionifunza. Baadhi ya mambo muhimu katika maisha yangu ninapokuwa So wazazi wangu ndio walionifunza mambo muhimu.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana, ninapenda kuongea na marafiki zangu. Ninapokuwa kazini napenda kuongea na wafanyi kazi wenzangu. Pale unapata pia ninapata kujielimisha kuhusu mambo mengi katika michezo, katika dini, katika kanisa. Kwa sababu nawana nielimisha nami ninawaelimisha. Na sema wakati wangu wa mapumziko napenda kujiusisha katika mazungumzo na familia. Watu niwapendao na wafanyikazi wenzangu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha, ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuendesha gari kwa kuwa lazima uimarishe ujuzi wako wa kuendesha gari kwa kuwa gari siyo jambo rahisi na piya. Unapofanya makosa ukiwa barabarani unaeza kuweka maisha ya watu wengine na ya wapita njia katika taabani so unapata ujuzi wa kuendesha gari. Unakua mzuri kwa kuendesha gari na hautapata ajali na hautadhuru watu walio karibu nawe.

Ni nini kipa umbele kazini kwa mawasiliano? Kwa mawasiliano kazini lazima kuwe na amani na lazima kuwe na ile kupatiana heshima kazini. Heshima ndiyo kipaumbele kwa mawasiliano kazini kwa kuwa bila heshima ama bila heshima ama bila ile amani hakutakuwa na kuelewana kazini kutakuwa na kugombana na kutakuwa na vita nyingi. Heshima ni kipaumbele pia lazima kuwe na amani na pia lazima kuwe na na vyombo vya mawasiliano mzuri.

Je, unasoma gazeti? Ndiyo nasoma gazeti gazeti ni mojawapo ya vitu ambavyo vinatupatia habari za zinazoendelea katika nchi yetu na nchi zingine, habari za kisiasa, habari za michezo. Habari za mashule, matokeo ya shule, so gazeti ni kitu ambacho kinakupatia habari mingi unapata kujua mambo yanayoendelea katika nchi yako.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa neti. Hio ni mchezo ambao ningependa kujaribu kwa kuwa ni mchezo ambao ninapenda kutazama. Napenda kutazama watu wanapoicheza huwo ndiyo moja wapo ya mchezo nataka nijifunze na kujaribu.

Je ungependa kuwogelea. Ndiyo mara nyingine naenda hata puwani kuwogelea kwa sababu napenda kuwogelea ndani ya maji kwa kuwa mtu anajihisi vizuri. Hiyo ni mojawapo ya njia ambayo mtu hujiburudisha naayo unakuenda pale unawogelea na maji baridi maji inapokushika pale unasahau shida zako inakutuliza mwili wako kunapokuwa na jua kali unawogelea unapata kufurahia na marafiki zako.

Jee, unapenda mvua, ndiyo, napenda mvua kwa kuwa mvua ni moja wapo ya vitu ambavyo vinatupatia maji ili, ile ambayo inatusaidia katika shamba ili kukuza mimea, maji pia inatusaidia ili kufua, kukunywa, maji ya kuosha vyombo. Mvua pia inatusaidia ili kutoa vumbi. Mvua ina manufaa mbali mbali. Lakini wakati mwingine mvua inaponyesha mingi na kuleta madhara hua sifurahii.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Wakati napotaka kustarehe, mara nyingi mimi hutoka na kuenda katika mahali pa kuogelea naeza enda katika hoteli ambapo nitapata chakula kizuri nitakunywa pia na kinywaji kizuri alafu pia wana mahali pa kuogelea nitaenda pale na kuogelea na nipate kuburudika. Mara nyingine ninapotaka kustarehe, nitaenda katika mahali wanafuga wanyamamwitu nipate kuona wanyama kama simba na ndovu nipate kustarehe.

Jee, umewai kushiriki mashindano? Ndio nimewai kushiriki mashindano mengi. Katika shule nimeshiriki mashindano ya kukimbia, nimeshiriki katika mashindano ya mashahiri, nimeshiriki katika mashindano ya uimbaji, katika mashindano ya kanisa, nimeshiriki katika mashindano mingi na mingi ya katika hizo mashindano ninapata kuwa mshindi ama nakuwa nambari mbili ama nambari tatu. Nimeshiriki pia mashindano ya uimbaji katika nchi zingine.

Aina ya keki unayoipenda, aina ya keki ninayoipenda ni keki ya vanila, mimi hupenda keki ya vanila kwa kuwa keki hiyo inaladha nzuri, pia vanila yenyewe inaladha nzuri, na pia keki enyewe inaharufu nzuri pia, mimi upenda keki ya vanila sana.

Unahifadhi data zako wapi? Data zamgu nahifadhi katika simu yangu ya mkono. Simu yangu nina maeneo mbalimbali ambayo ninaweza kuhifadhi data zangu. Pale za kisiri, ninazitenganisha ninaweka mahali ambapo hakuna mtu atakayeziona. Hadi utakapokuwa na nenosiri. Za kikazi ninaweka pande yake ingine ya kazi, za nyumbani na za shuleni. Zote naziweka katika simu yangu.

Jee, unahifadhi kitu cha thamani? Ndiyo, nahifadhi kitu za cha thamani. Kwa sasa, nina shamba, wazazi wangu pia wanashamba na wamenipatia zile cheti za shamba ili niwezekuwawekea. Hiyo ni kitu cha thamani sana. Pia nina, nina baadhi ya vitu ambazo, niza muhimu katika maisha yangu na katika maisha ya watu niwapendao, "soo" ninaziweka, vizuri, niza thamani.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Nakumbuka walimu wangu wote kwa kuwa walimu hao ndio walionisaidia. Nipate nafasi hii ya kuendelea na masomo yangu na nipate nafasi nzuri ya kujisaidia maishani. Walimu wangu wote walikua wazuri kwanza mwalimu wa hisabati, mwalimu wa kiswahili, mwalimu wa kizungu. Wote walikua walimu wazuri na ninawakumbuka na wote na ninawapenda wote. Nitapanga siku ambayo nitaenda kuwasalimia shuleni tena.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi mimi hucheza na ndugu yangu. Ninapopata sina kazi ya kufanya ama unapata sina mahali pa kuenda. Sisi hujiingiza katika michezo ya kucheza mbalimbali kama vile mchezo wa mpira, mchezo wa neti. Pia mimi hupenda kucheza na familia yangu. Mara nyingi pia mimi hucheza na marafiki zangu na kujiburudisha.

Ni zoea ya gani nzuri ulilojenga zoea nzuri nililojenga ni tabia nzuri na pia kuwa na adabu kwa watu wengine na pia kuwaonyesha heshima na pia kuwa kuwa mtu mwenye furaha na pia kuwa mtu mwenye kusaidia hizo ni baadhi ya vitu nilizofunzwa na wazazi wangu na pia ni vitu ambazo ninapotumia katika maisha yangu ya kila siku hufuraisha wale watu ambao walio karibu na mimi na sote tunapata kutabasamu. Kwa hiyo.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Nyama na yoyipenda zaidi ni nyama ya kuku. Na nyama ya ng'ombe, na nyama ya mbuzi, na nyama ya kondoo. Hizo ni nyama ambazo zimekubaliwa katika dini na pia ni nyama ambazo zina ladha sana zinapopikwa kwa ustaarabu na zinapopikwa kwa ustaarabu mzuri na pia zipatiwe nafasi ziwache ziive. Ni nyama ambazo zina ladha sana.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini lengo la muda mrefu ambalo nina kazini ni kukamilisha kazi yangu na kuhakikisha kila mtu amekamilisha kazi yake kazini ili tuwe na kazi rahisi kazini siku zingine na pia kuinua kampani ili isiweze kuenda chini tuweze kupata fedha nyingi. Kwa hivyo.

Unafanya nini wakati wa msongo? Msongo wa kazi? Wakati wa msongo wa kazi, ninahakikisha kila mtu amepata kazi ambayo atakayo ifanya ili kwa pamoja tusaidiane ili kumaliza, kazi kwa haraka. Pia mimi mwenyewe nitajipatia kazi, ili tuweze kumaliza msongo wa kazi, ili ziweze kupungua na tuweze kuwa na kazi rahisi siku itakayo weza kufuata.

Unalinda faraja yako vipi mtandaoni. Wakati napokuwa mtandaoni, ninailinda faraja yangu kwa kutazama zile vitu ambavyo nivya kunielimisha. Mambo ingine ambayo hainielimishi mimi huachana nazo ninapokuwa mtandaoni kwa sababu unajua mitandao ya kijamii ina mambo mengi sana. Na wakati ambapo unajihusisha katika kila kitu utapata kupotea. Faraja yangu nailinda kwa kutazama kile ambacho kina nielimisha tu.

Unasafisha vifaa vyako mara ngapi. Ninasafisha vifaa vyangu kila ambapo nimemaliza kuvitumia. Kila kifaa inahitaji kukua safi baada umemaliza kukitumia maana ukikiwacha kikiwa kichafu kitaweza kupata kutu na kitaweza kuharibika "so" baada ya kutumia kila kifaa kinafaa kusafishwa na kurudishwa pahali ambapo kilikuwa.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kusaidia kila moja ya watu ambao wanateseka katika dunia hii. Dunia hii watu wengi wanapitia changamoto mbalimbali kutokana na umasikini. Ningeweza kupata njia ambayo ningeeza kuwashughulikia watu wale ningeweza kufurahia sana. Lakini sasa kwa sasa sina uwezo lakini ninajua kwa kuendelea kutia bidii nitapata uwezo. Wa kuweza kuwasaidia watu hao na kueza kutoa umaskini katika nchi yangu na katika dunia hii.

Eleza hali ya hewa leo. Labda ni hali ya hewa leo imekua jua kali. Unajihisi haje kuhusu joto au baridi leo kuna joto. Umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa kwa sasa. Nimevaa nguo ambazo zisizo za joto kwa sababu kuna joto. Je unapenda aina hii ya hali ya hewa ndiyo. Kwa sababu ni hali ya hewa ambayo inatusaidia kwa kwa kuwa hakunyeshi na pia inatusaidia kwa hali mbali mbali, unataka kufanya nini katika hali hii ya hewa, hizi ni hali nyingi ambazo unaweza kufua pia na kufanya kazi zingine.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji cha baridi nachopenda ni soda. Ninapopata soda ambayo ni ya baridi ama matunda yaliyo siagwa. Mimi hufurahia sana kwa sababu wakati wa jua kali unapata kuburudika na kinywaji kitamu. Ambacho ni cha baridi kitachoweza kukutuliza. Ili uweze kupata utulivu wa akili ili kuendelea na kazi yako ya kila siku.

Unapata habari wapi? Habari nazipata katika mitandao za kijamii. Habari pia nazipata katika televisheni wakati ambapo masaa ya kusoma habari imefika. Na pia saa ingine nazipata kutoka kwa marafiki zangu na kwa familia yangu na kwa jamii yangu. Wanapokuwa katika matembezi yao ya kila siku wanapopata habari wanakuja nami wananiambia nami nitawaambia nilizopata. Hivyo ndivyo mimi hupata habari.

Je, unapenda kupanda milima? Ndio, napenda kupanda milima. Kwa kuwa, ninapoenda kupanda milima ninaburudika kwa kuwa milima ni mojawapo ya njia ya kufanyisha mwili mazoezi. Ili mwili uweze kuwa na afya. Pia unapopanda milima, unapata nafasi ya kuona uzuri wa mazingira na pia unapata hewa safi. Unaweza kujiburudisha katika siku zako za kila siku.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi, kitu cha kwanza naenda kanisa. Kitu cha pili ninatafuta wakati ili niweze kuungana na kuzungumuza na familia yangu. Pia natafuta wakati ili niweze kuungana na marafiki zangu niskie pia wao wamekuwa aje katika wiki nzima. Pia napenda kujipeleka katika kustarehe kidogo najipeleka na familia yangu inje tunapata kukula na kusherekea kidogo.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula nachopenda zaidi ni ugali, chapati, wali, nyama. Hizo ni baathi ya chakula ambazo ni nazozipenda, katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu ni chakula zinazokupa nguvu. Pia, ni chakula ambazo zinazokupatia. Zinazokupatia mwili nguvu ili uweze kupat fanya kazi zako za kila siku. Pia, ni chakula zilizo na latha utafuraia unapo vikul.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi. Kwa muaka ninaeza enda sinema mara moja kwa kuwa siyezi enda mara nyingi kwa kuwa ni na kazi zangu za kila siku ni nazofanya So kwa muwezi unapata. Nikona tu nafasi ya kuenda sinema mara moja ninapokuwa na nafasi siku za weekendi lakini mara nyingi mimi upenda kuona runinga na familia na marafiki lakini sinema sipendi kuenda hivo sana maana sina wakati.

Unatumia wifi au data ya simu. Ninatumia zote. Sa zingine unapata ninatumia wifi lakini unapata imeweza kuisha na sina pesa za kuweza kulipia tena. So pale unapata nikona fedha kidogo ambazo nitaweza kununua data za simu nitaendelea kutumia. Nikipata pesa ambayo inatosha kurudisha wifi nitaweka wifi na nitaendelea kujiburudisha kutumia mitandao ya kijamii na wifi na data.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Wakati napojiandaa kwa mkutano, lazima siku ambayo siku ambayo ni ya mkutano kama mkutano iko kesho, lazima nijiandae jioni ya leo, ili niweze kupiga nguo zangu pasi, niweze kueka kila kitu ambacho kinahitajika na katika mkutano hiyo, niweze kujipanga ni nini nitakachosema katika mkutano, ninapofanya hivyo unapata mkutano unakuwa rahisi kuendelea.

Uzoefu gani wakushangaza umewai kupata? Uzoefu wakushangaza nimewai kupata ni wakati nilipo mtembelea. Nilipo mtembelea shangazi yangu wakati fulani nikapata. Yeye ni askari. Nilipo pata yeye ni askari. Halikuwa anakuja na silaha kila siku nyumbani anakuja na bunduki. Mimi sikuwa mtu ambaye nilikuwa napenda kuona silaha. Siku kuwa napenda kuona bunduki kwa sababu nilijua ni vifa vya vita na sipendi vita So uzoefu wa kuona bunduki kila siku ulinishangaza sana.

Mboga gani unazopenda kula mimi napenda kula mboga ambazo zimetoka katika shamba mboga kama skuma mboga kama mboga za kienyeji mimi hupenda kula mboga hizo kwa sababu huu zinapatia mwili manufaa na zinapatia mwili nguvu. Halafu pia mboga hizo huwa tamu sana mimi hupenda pia kula kitoweo. Kwa ugali, mimi hupenda kula pia kuku unapoitumia kama mboga wakati wa ugali ama chapati.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi muda yangu na familia napenda kutumia wakati ambapo tunacheka pamoja wakati ambapo tutapika chakula ili tuweze kukula pamoja wakati pia wengine nikiwa na familia tunaweza amua twende kutembea kuona wanyama wa mwitu twende tupate kuogelea na familia. Hizo ndizo vitu ambazo hupenda kufanya wakati ambapo nimepata muda wa kushiriki na familia yangu.

Jee, unapenda kuimba? Ndiyo, napenda kuimba. Nyimbo ni mojawapo ya vitu ambazo hutuliza roho sana na akili. Wakati ambapo umechoka ama wakati ambapo umekasirika ni mzuri wakati mwingine kueka wimbo na upate kusikiza ili upate kutulia. Na wakati mwingine pia wimbo huelimisha sana. Unapata mababu zetu waliimba wimbo mzuri ambazo walikuwa wanatuelimisha kuhusu nyakati zao. Pia nyimbo ni mojawapo ya njia ambazo hutumika kumsifu mungu.

Unapendelea viatu gani. Viatu navyopendelea ni viatu vya open. Hivi ni viatu ambavyo naeza enda nazo safari ama naeza enda nazo kanisa ama naeza enda nazo kazini. Ni viatu ambavyo vinakaa vizuri na pia sio viatu mzito ambavyo vina kuchokesha mguu. Hivi ni viatu ambavyo vina urahisi na pia kwa kutembelea haupati kuchoka sana.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? La, si ishi mahali nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa nilihama kwa kuwa. Kazi yangu inahitaji kufika mapema so nilihama ili niweze kuhamia karibu na kazi ili niweze kupata. Kufika mapema na niweze kupata mahali ambapo nina amani na hakuna ujambazi ambao unaendelea.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni ya kuwa kampani inazidi kuinuka, wafanyikazi wanazidi kuinuka, kampani inazidi kupata pesa nami nazidi kupata pesa ili kueza kukirimia maisha yangu ya kila siku. Ninapopata pesa, familia yangu inaweza kufurahia, marafiki zangu huweza kufurahia na furahia. "So" kampani inapoinuka hiyo ndio kitu inapo inayo nipa motisha kufanya kazi ili kuendelea kupa kampani pesa na mimi kupata pesa.

Unahifadhi pesa zako vipi? Pesa zangu nazihifadhi katika biashara ili nisiweze kuzitumia. Na pia zinapokuwa mingi nazihifadhi kwenye benki ama kwenye simu yangu ya mkono. Hivyo unapata kuwa sitembei na pesa mingi mkononi kwa kuwa naeza ibiwa ama zinaezapotea. Zinapokuwa katika benki hapo nikona uhakika kuwa nitazipata na ziko mahali pazuri ambapo haziezipotea. Tea, hivyo ndivyo ninavyohifadhi pesa zangu.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Nilipenda somo nyingi shuleni sana. Nilipenda masomo somo zote shuleni kwa kuwa walimu wote walikuwa wazuri na waliweza kunifunza vizuri. Ili niweze kujisaidia maishani. Lakini moja kati ya zile somo ambazo nilipenda sana ni hisabati, kizungu, kiswahili na sayansi. Hizo ndizo somo ambazo nilizopenda sana nikiwa shuleni.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Ninapokuwa kazini nakutana na changamoto nyingi sana. Ya kwanza ni wakati ambapo vifaa vya kazi vimeharibika. Hiyo ni changamoto ambayo hunipa shida sana kwa kuwa zinahitaji pesa ili kuweza kurekebisha. Changamoto nyingine ambazo huweza kunisumbua kazini ni wakati ambapo hakuna amani kazini, ama ambapo wafanyikazi wangu wamegonjeka. Mimi hukuluwa na changamoto kwa kuwa, sina wafanyikazi na kampani inaendelea kuenda chini.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video? Ndiyo, sa ingine mimi hucheza michezo ya video wakati ambapo niinauchovu na sijihisi kutoka nyumbani na pia sina kazi ya kufanya pale nyumbani wala kazini. Unapata wakati wengine pia sina usingizi na pia marafiki zangu hawako karibu wala familia mimi upenda kujingiza katika michezo za video ili niweze kupata kuungana na marafiki zangu wa nchi zingine tupata kucheza pamoja.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mimi hupanda miti wakati mwingine wa sikukuu kama wa Jamuhuri na wa Mashujaa na siku wakukuza za kukuza miti na kupanda miti. Mimi huokota takataka ambazo ziko katika jamii yangu ama ziko katika nyumba yangu na katika mazingira yangu. Mimi huwasaidia watu ambao wanahitaji usaidizi wangu katika jamii. Hivyo ndivyo ninavyolinda mazingira yangu.

Unatumia mitandao ya kijami, ndio, ninatumia mitandao ya kijami kila siku, kupata habari za zinazo, endelea katika inchi yangu na inchi zingine, kupata habari za michezo, kupata nikipi ambacho ninaezafanya, ili kupata pesa katika kazi zangu za kila siku, ili kupata mapishi sai ingine, ninataka kupika chakula flani na sijui kupika, ninatumia mitandao ya kijami.

Unapenda kuwamka na jua au, kulala mapema? Ndio mimi hupenda kulala mapema ama saa ingine nitalala wakati ambapo masaa imeenda, na pia, na wakati mwingine napenda kuwamka wakati mapema sana ili kuingia kazini, na pia wakati wengine mwingine ambapo siendi kazini, mimi hupenda kulala hadi wakati jua inapowaka na amka napata, chakula kimeiva.

Shauri gani ungependa kumpa mtu anaye anza kazi? Mtu anaye anza kazi ningependa kumwambia kuwa asikufe moyo kwa chochote ambacho kinatokea kazini. Ata kama atapatana na changamotombalimbali lazima awe mtu mwenye moyo na lazima awe mtu mwenye kujituma katika kazi yake na hivyo ndivyo atakavyojipata kuwa na uhusiano mzuri na watu kazini.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kile nachofanya wakati wa mapumziko ni kukaa na familia yangu. Mwanzo napenda kukaa na familia yangu wanieleze vile wamekua, kufurahi nao. Kula vyakula pamoja nao. Pia napenda kukaa na marafiki zangu na wafanyikazi pia wenzangu tunapata kuzungumza na kupata furaha pamoja wakati wa mapumziko wetu kazini.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Timu ya mbali lazima kuwe na mazungumzo. Yaliyo sahihi na yaliyo safi ili tuweze kupata kuelewana kwa kuwa lazima kila mmoja afanye kazi kwa kuelekezwa. Kama ni wafanyikazi wangu wa mbali lazima mawasiliano yawe mazuri ili niweze kupata matokeo ya kazi ile wanayofanya na mimi niweze kuwapatia sheria ya vile nataka kazi ifanywe. Kwa hivyo.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine. Kitu cha kwanza usiwe mtu wa makasiriko. Ama usikue mtu ambaye anapenda kugombana mtu wa kugombana. Kitu cha kwanza ukue mtu wa kusikiliza vizuri. Kue mtu wa kuelewa pia na ukue mtu ambaye unaeza patiana mawaidha. Hiyo ndiyo vo unavopokea maoni kutoka kwa wengine na pia lazima uyaeke kwa matumizi maoni yao.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Maishani nimejifunza lazima kila moja awe na bidii, lazima uwe mtu mwenye ukakamavu, lazima usikufe moyo katika jambo lolote. Lazima pia ukuwe mwenye heshima na pia ukuwe mwenye akili. Na pia lazima uwapende wale walio karibu nawe.

Jee unapenda maua ndio mimi napenda maua kwanza maua ya waridi napenda maua kwa kuwa ina harufu nzuri pia inasaidia kwa ukuzaji wa nyuki na pia inasaidia kwa kuleta hewa safi katika mazingira pia ni baadhi ya vitu ambazo zinaweza kukupatia fedha nyingi sana unapofanya biashara ya kuuza ama kupanda maua.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Ndio. Napenda kuendesha baiskeli kwa kuwa, ni mojawapo kati ya zile vitu unazofanya ili kupatia mwili zoezi inayofaa ili kueka afya katika mwili wako. Pia inakuwezesha kufika mahali unapotaka kuenda kwa haraka. Ndio, napenda kuendesha baiskeli.

Jee unavaa saa ndiyo napenda kuvaa saa kwa kuwa mimi ni mtu ambaye hupenda kuangalia wakati sana pia mimi ni mtu ambaye sipendi kuchelewa katika shugli zangu za kila siku na pia hiyo ni moja wapo ya zawaki niliopewa So napenda kuvaa sana.

Je, unapenda upepo au AC? Mimi hupenda upepo kwa kuwa hiyo ni kitu ambayo tumepatiwa na mungu iko ni ya bure sio kama AC ambayo lazima uweze kutoa pesa ili uweze kuinunua ili uweze kufurahia upepo wake so mimi binafsi mimi napenda upepo ndio maana napenda kutembea kwenye miti, kwenye mazingira masafi ili niweze kupata upepo msafi kutuliza akili.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndio, natumia baadhi ya vitu ambazo ni teknolojia za sauti kama vile 'earphone', kama vile radio, 'whoofer', simu ya mkononi ambayo ni teknolojia pia ya sauti. Hizo ni vitu ambazo tunazitumia katika maisha yetu ya kila siku, ili kurahisisha kazi zetu.

Unaweza kuishi siku moja bila teknolojia ndio. Hio inawezekana na pia ni rahisi. Lakini kwa dunia ya sasa watu wameweza kufanya teknolojia kuwa kama kitu ambacho lazima uwe nacho ili uweze kuishi lakini ndio unaweza kuishi. Zaidi ya siku moja bila teknolojia ili uweze kuwa na wakati mwema wakuu. Weka mawazo yako katika njia inayofaa. Kwa hivyo.

Jee unapenda kuoga kwa maji moto. La sipendi kuoga kwa maji moto unapenda kutumia maji baridi kwa kuwa maji baridi baada ya kuoga unajihisi uchovu umetoka umekuwa mpya tena lakini maji moto pia kunajua kali wakati huu na ona kuoga na maji baridi ni nzuri.

Unapenda kuenda madukani lini? Kila siku inanihitaji niende dukani ili kununua vitu ambavyo nitakula katika maisha yangu ya kila siku. 'So' napenda kuenda madukani kila siku baada ya jioni baada ya shughuliza zangu za kila siku, kila jioni lazima niende madukani.

Je umewahi kujifunza kupiga gitaa ndio nimewahi jifunza mara moja au mara mbili kupiga lakini sikuweza kupata kujua kwa ukamilifu lakini nimeweza kujifunza mara mbili tatu katika upigaji wa gitaa wakati ambapo niliipata shuleni.

Jee unapenda kuvaa kofia. Ndiyo saa zingine napenda kuvaa kofia lakini saa zingine sipendi kuvaa. Kuna masa ambapo mnajua kali mno inaitaji uvaye kofia ili kuwepukana na kuchomwa najua. Kwenye uso saa zingine navaa kofia kulingana na nguo ni lilo vaa na zinaendanishana kwa rangi.

Chakula gani unachopenda kula jioni. Jioni napenda kula ugali baada ya siku ndefu mimi hupenda ninapofika nyumbani. Katika kila siku chakula cha jioni napenda kula ugali. Kwa samaki kwa nyama ama kwa mayai ama kwa mboga ugali ni chakula tamu sana na inakusaidia kutia mwili nguvu.

Kumbukumbu gani zuri kutoka utotoni? Kumbukumbu nzuri ni ile ya kuwa na marafiki wengi kutoka utotoni. Kupata upendo wa kutosha kutoka kwa wazazi na ndugu zako kupata kupokea masomo, kupata kupata mahali nzuri pa kukaa na kulala na kuweza kupata kujua watu wa jamii yako hizo ndizo kumbukumbu zinazonifurahisha za utotoni.

Jeo unapenda kunywa maziwa ndiyo napenda kunywa maziwa maziwa ni moja wapo ya vinywaji ambazo hutupa nguvu na kusaidia mwili na madini mingi ambapo hupatia mwili nguvu na kunisaidia kuendelea kufanya kazi yake ya kila siku maziwa pia hupunguza kiu. Halafu ina ladha na inanukia vyema.

Je unapenda kuangalia nyota. Ndiyo napenda kuangalia nyota ifikapo masaa za usiku mwanzo. Nyota ni viumbe vilivyo umbwa kwa ustaarabu sana. Nyota ni viumbe ambavyo huvutia kwa kuangalia tu. Kwa sababu zinaleta mwangaza ambao unavutia macho sana. Na pia ni mojakati ya vitu ambavyo vinatusaidia kupata mwangaza wakati wa usiku. Kwa hivyo.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Kwa wiki nafua nguo mara moja. Katika siku zangu za wiki za kazi ninapochafua nguo naiweka kando. Za wiki mzima inapofika wikendi ambapo sina kazi ya kufanya. Ama naandika mtu atakayenifulia nguo ama naziweka katika mashine ambapo zitafuliwa na zitangara ili niweza kuzieka tayari kwa wiki nyingine.

Je umewai kulima ndiyo nimewai kulima wakati mwingi mimi hupenda kuenda nyumbani kuwasalimia wazazi pale unapata ni napoka siku moja mbili mimi hupenda kuenda kulima ili niweze kupanda baadhi ya vitu ambazo mimi hupenda kuona zikikua na nipate kuvuna kama mahindi nyanya na vitunguu ukulima ni nzuri sana katika jami. Kwa hivyo.

Najikinga vipi na jua kali. Wakati wa jua kali ni vyema kutafuta mahali ambapo mna kivuli ili uweze kujikinga kutokana na jua hiyo. Pia ni vyema kutafuta kinywaji baridi kama soda ama maji ama matunda yaliyo siagwa ili uweze kupunguza ukali wa jua huo. Lakini ni vyema kutafuta kivuli ili uweze kujikinga na maradhi ya jua. Kwa hivyo.

Unapendelea mwanga kali au wa kati? Mimi hupendelea mwanga wa kati kwa kuwa mwanga kali unaweza kukuharibu macho. Unapotumia muda mwingi kukaa katika mwanga kali unapata macho yako inaanza kupoteza ile uwezo wa kuanza kuona vizuri, inaanza kuhitaji uvae macho nne ili uweze kuona vizuri. 'So' napendelea mwanga wa kati kwa kuwa haitakuumiza macho na unaweza kuona vyema.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kila jioni kabla ya kulala mimi upendelea kula kwanza lazima ni kule chakula cha jioni ili niweze kupata nguvu katika mwili. Kitu kingine kuzungumza na familia ili kuweza kujua kila moja anavyo aendelea katika shugli zake za kila siku kitu zingine lazima uweze kupata kuomba ili uweze kumuomba Mungu akulinda kutokana na madhara yote.

Je unapenda mziki wa jadi ndio napenda mziki wa jadi kwa kuwa ni mziki ambao unaburudisha sana pia ni mziki ambao unasikilizwa na watu wengi kila siku napendelea mziki wa jadi sana kwa kuwa pia una manufaa mbali mbali.

Jee unapenda kutembea msituni ndiyo lakini inategemea ni msitu gani pia kuna misitu zingine ambazo ni hatari kutembea kwa miguu maana utapatana na wanyama mwitu utapatana na wanyama pori ambao wata ambao wanaweza kukuvamia lakini kuna misitu ambayo haina hatari ya wanyama pori hiyo ndiyo misitu nayopenda kutembea ili kuvuta hewa safi na kujionea mambo ya nature kama miti, mito na ndege.

Unashambuliaje mabadiliko kazini. Wakati ninapopata mabadiliko kazini lazima uwe mtu mwenye asiye wa kuteta. Asiwe mtu wa kujivunia. Lazima uende kulingana na mabadiliko yaliiyotokea pale kazini ili kuweza kufanya kazi uweze kuwa nzuri. Na pesa kueza kuingia katika mifuko yako na ya wenzako na ya kampuni.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba. Mara kadha wa kadha mimi hupenda kubadilisha rangi ya ukuta wa chumba. Mara nyingine napenda ikiwa samawati mara nyingine napenda nyeupe. Napenda manjano napenda nyeusi Mimi hupenda kukaa nikibadilisha rangi ya ukuta ili niweze kuwa na rangi zote.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni harufu gani unayoipenda. Harufu ni ninayoipenda ni ya marashi. Labda ni chakula, maua au manukato. Manukato. Je, unakumbuka ni wakati gani uliyo hisi harufu hii. Ndio, leo nikienda kanisani. Ni kumbu kumbu gani harufu hii inakukumbusha. Inanukia vyema. Unahisi vipi ukipata harufu hiyo. Mimi huhisi kuwa mtu mwenye furaha. Na nahisi vyema.

Unaandaa ripoti za kazi vipi. Ripoti za kazi, kitu ya kwanza nazima. Kuandika vile kazi imekuwa na yale mambo ambayo umetimiza katika wiki hiyo na yake ambayo unapaswa kutimiza, pia lazima uandike ripoti yako mapema, kazima iwe sahihi na lazima iwe ya kueleweka.

Unapenda kuvaa nguo za ina gani. Mara nyingi kwa kuwa niko kazi ama kanisani mimi upenda kuvaa suti. Maana suti ninguo nadhifu sana suti ni nguo inayopendwa na watu wengi kwa zazi majirani suti ni nguo iliyo na heshima sana wakati nipo nyumbani mimi hupenda kuvaa tisheti na kofia.

Jee umehawai kwenda tamasha la mziki ndiyo mimi ni mtu ambaye napenda mziki sana. Wakati ninaposikia kuna tamasha za mziki zinafanyika mimi upenda kuenda hili nipate kuskiza mziki niupendao na nipate kuona msanii nimpendaye. Hivo wakati kuna tamasha mimi upenda kuenda.

Ungependa kurudi ujana hapana. Niko katika ujana wangu sasa lakini ninapo endelea kukua mzee hiyo ndiyo utamu wa maisha ninapo rudi ujanani hiyo ni kuishi maisha mara mbili mimi hapana nataka niwe mzee niwe mzee mwenye mali na mwenye maarifa.

Kampuni gani ya teknolojia unayoamini? Kampuni ninayoamini ya teknolojia ni hile kampuni julikanayo kama Tesla ambayo Elon Musk ndiyo anayo miliki kampuni hilo hilo ni kampani zuri ambalo hutengeneza vitu vizuri visivyo na kasoro yoyote.

Jee unatumia mfumo wa usalama wa vidole ndiyo wakati mwingine ninapotumia simu yangu ama kila siku ninapotumia simu yangu lazima nitumie mfumo wa usalama wa vidole ili kufungua simu yangu na hilo ni siri langu kwa kuwa sifai kupatia mtu mwingine aeze kuweka usalama wa mfumo wa vidole katika simu yangu.

Ungependa kutembelea mji gani duniani. Mji ambayo ningependa kutembelea ni mji mkuu wa new york. Ama wa bollyhood. Hizo ni miji ambazo ningependa kutembelea maana ni miji ambayo imebeba wasanii na wacheza filamu niwapendao ambao ningetaka kuwaona siku moja. Pia ni mji ambao unaamani na unaulinzi wa kutosha.

Juicy. Juisi gani ya matunda unayoyipenda? Juisi ya matunda nayoyipenda ni, matunda kama ndizi juisi ya matunda ya, chungwa juisi ya matunda ya nanasi, juisi ya matunda ya tikitikimaji, hizo ni baadhi ya juisi ni nazozipenda kwa kuwa inasaidia mwili kuwa na nguvu, na inakusaidia wakati wa ambapo kuna jua, unaweza kutulia.

Sherekea mwaka mpya vipi. Mwaka mpya nasherehekea na familia yangu pale tutapika vyakula vingi vitamu ili tupate kula kwa pamoja na, familia, marafiki, na watoto. Baada ya kula tutapata kupata mazungumzo ili tuweze kujua vile kila mtu anavyo panga katika mwaka tunaouvuka kisha tutapata ombi na tutapata kusheherekea kwa pamoja na familia.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Kifaa changu na kichaji mara moja kwa siku. Mimi siye mtu ambaye hushinda katika kifaa. Hichi kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ni na kazi zangu na mimi mi uwa mtu ambaye ninapenda kufuatilia kazi zangu kwa ukaribu. Sipendi kitu ambacho kita nisumbua So mimi uchaji mara moja. Halafu nitachaji tena wakati ninapoenda kulala.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kumpa heshima na kumpatia hongera kwa zile kazi ya mbazo amefanya. Kiongozi mzuri ni yule anaye jenga mashule anaye jenga barabara asiye waibia watu anaye jenga mahospitali hizo ni sifa za kiongozi mzuri kiongozi asiopokonya roya ama uma mali yao.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamka asubuhi na mapema kwa kuwa nina kazi zangu za kufanya. Napoamka mapema napata akili yangu iko katika hali nzuri kwa kuwa haina uchovu, imeshapumzika, napata kufanya kazi zangu kwa ustaarabu na kwa unyenyekevu mzuri.

Najifurahisha vipi wakati wafuraha. Wakati wafuraha najifurahisha. Kwa kujiingiza katika mazungumzo na watu ni wapendao. Kwa kuwa karibu na wale ni wapendao. Kwa kujiburudisha kwa kutembea kwa kula vyakula vizuri na vinywaji vitamu. Hivo ndivyo ninavyo jifurahisha wakati wafuraha.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako. Wafanyikazi wenzangu tunawasiliana kwa njia ya simu ninapotaka jambo na hayuko karibu nitaweza kumpigia simu lakini kama yuko karibu na mimi nitamtafuta ili tuweze kupata mazungumuzo ya moja kwa moja. Mara zingine tunazungumza kwa ujumbe ama kwa barua ama kwa mitandao.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wenzako? So lazima uwe na mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzako lazima muwe watu wenye kuheshimiana. Kitu cha kwanza lazima niwe kiongozi bora kwao kwa kuwa nisipokuwa kiongozi bora watafuata mitindo yangu. Lazima pia tudumishe heshima na pia lazima tudumishe furaha ha.

Mfereji gani wa tv unaofuata mfereji wa tv ninaofuata ni mfereji ulio mzuri sana huo ni zile ambazo siwezi kosa kufuata hata siku moja lazima niwe pale kila siku ili niweze kuelewa na niweze kuelewa mahali inaelekea. Kwa hivyo.

Nafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine kazi ya ushirikiano inataka lazima kuwe na uaminifu kati ya kila mmoja lazima kuwe na kuaminiana kazini lazima kuwe na kuheshimiana hivi ndivyo ushirikiano unavyo fanywa kazini na wenzako lazima uwe na uhusiano mzuri na wengine ili kuzuhia vita kazini.

Shuguli yako ya kupendeza ni ipi. Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi. Shuguli yangu ya kupendezwa ni wakati ninapokuwa na familia yangu. Tumeenda kupata mlo ama tumeenda kujiburudisha inje kidogo kuogelea. Tumeenda kupata chakula kizuri kupata kinywaji kitamu. Hizo ndizo shuguli zinazo nipendeza.

Je unapenda sanaa ya haina gani? Napenda sanaa ya miziki, sana sana zile ambazo zinazotoa miziki mzuri nyororo ambazo unaeza sikiza wakati una uchovu napenda sanaa hizo kwa kuwa sipendi sanaa za kivita kwa kuwa zinadhuru watu wengine wa sio nahatia.

Mahusiano gani na wazee wako. Mahusiano ambayo ninayo na wazee wangu ni mahusiano mema ni mauhusiano ya upendo ni mauhusiano ya utiifu. Maana lazima uwe na utiifu kwa wazee wako na lazima uwe na mauhusiano mazuri ili uweze kupata mibaraka na uweze kupata kazi nzuri katika jamii maana una mauhusiano mazuri na wazee wako.

Unakunywa maji mangapi kwa siku huwezi kuyahesabu maji ambayo unakunywa kwa siku, labda uulize unakunywa maji glasi ngapi kwa siku? Glasi za maji ambazo nakunywa kwa siku naujua ni glasi zilizopita tano lazima uweze kunywa maji ili uweze kuwa na afya uweze kupatia mwili maji kwa sababu inahitaji maji ili kuweza kufanya kazi yake ya kila siku.

Je wewe ni mtu wa ubunifu ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu mimi ni mtu ambaye napenda ubunifu sana mimi ni mtu ambaye ninapenda kufuatilia ubunifu hata mimi najulikana kwa ubunifu wangu watu wanaponiona wanasema yule ni kijana mbunifu sana. Kwa hivyo.

Mafunzo gani ya kazi ya mekusaidia zaidi. Mafunzo ya nayo nisaidia zaidi ya kazi ni mafunzo ya teknolojia. Mafunzo hayo yananisaidia kwa kuwa katika siku hizi teknolojia ndiyo inayo fanya kazi nyingi. Kila mtu wako katika teknolojia ili kufanya kazi zake za kila siku mafunzo hayo yamenipa msaada katika maisha yangu sana.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Katika jamii yangu nashiriki katika kufanya michango na watu wa jamii yangu katika sherehe tunasherehekea pamoja katika usafishaji wa mazingira tunasafisha mazingira kwa pamoja na kupendana na kueneza upendo hivo ndivyo ninavyoshiriki katika jamii yangu.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ambayo, unayoifanya na familia yako, ama nawapendwa wako ama na rafiki zako. Sherehe ile ambayo unayoifanya na jamaa yako ni sherehe inayopendeza kwa kuwa, unaweza kusherehekea na wale ambao uwapendao, pia sherehe inayopendeza ni ile ambayo ina chakula na vinywaji.

Je unapenda kuzungumza kuhusu siasa. La hasha. Sipendi kujitoza kwa mazungumzo ya siasa kuwa kuwa watu wengi wanapenda siasa na pia watu wanapenda kuanza vita kwa sababu ya siasa. Unapojihusisha katika mazungumzo ya siasa unaezapata kuwa mmeanza vita tu na mutu. Kwa sababu yeye ana ni wa chama jingine na wewe ni wachama nyingine.

Mafanikio gani ya binafsi unayodhamini kazini? Mafanikio ya binafsi ni pale kuwa mahali ambapo unaweza kuleta pesa katika kazi ama katika kampuni unapowasaidia wenzako na unapofanya kazi nzuri na kuwarahisishia wenzako kazi hayo ni mafanikio makubwa ya kibinafsi ninayothamini kazini.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kile ambacho ninafanya usiku kabla ya kulala ni kula. Kitu kingine ni kuzungumza na familia na wale ni wapendao kitu kingine ni kufanya ombi kabla ya kulala. Baada ya kufanya mambo hayo hapo ndipo ninaezalala kwa amani ili niweze kuamka mapema niweze kujitayarisha kwa kazi zangu za siku nyingine.

Je unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta mimi napenda kuandika kwa zote kwa mkono na kwa kompyuta wakati mwingine ninapoandika vitu vyangu binafsi mimi hupenda kuandika kwa mkono lakini wakati ninapoandika vitu kama za kazi ama vitu zinazoitaji marekebisho mimi upenda kutumia kompyuta.

Je unapenda kufanya kazi nyumbani ndiyo wakati ambapo sina kazi ya kufanya mimi upenda kufanya kazi za nyumbani kama vile kusafisha kupika ingawa sipendi kazi za kusafisha lakini mimi hupenda kuzifanya kwa kuwa lazima hukae mahali safi pia mimi hupenda kuwasaidia familia yangu na marafiki zangu kwa kazi zao.

Je unawafahamu majirani zako? Ndiyo nimekaa na majirani zangu kwa miaka mingi lazima nikue nawafahamu kwa kuwa lazima ukuwe unafahamu wale unaokaa na wao kwa sababu siku moja unaezahitaji usaidizi wako so ninafahamu majirani zangu na ninawapenda nawaheshimu kwa kuwa tumekaa nao miaka mingi.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako. Kile ambacho napenda kuhusu mtaa wangu mtaa wangu ni mtaa wenyeamani mtaa ulio jawa na upendo. Watu wanapendana watu hawana ubinafsi. Pia ni mtaa ambao hauna wizi hauna mambo mabaya watu wametulia watu wanapiga biashara ni mtaa mzuri sana.